Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni. Unaweza kutuelezea jinsi ambavyo mlikutana na rafiki huyo. Labda inaweza kuwa ni rafiki ambaye mlipatana kama bado mko shuleni, kazini au mlipatana katika sehemu za kuishi kule nyumbani. Unakumbuka ni mambo gani huwa mnafanya pamoja unaeza tuelezea ni nini haswa huwa mnafanya pamoja na rafiki huyo mnapo kutana ni nini kilichofanya uwe rafiki wa kweli unaeza tuelezea kwa nini unaona kuwa rafiki wa kweli ni kitu cha maana sana na ungependa kusema nini kuhusu Rafiki yako. Kwanza, mimi nilikutana na Rafiki yangu pale shuleni katika shule ya upili. Tulikuwa katika darasa moja. Tulipoingia kidato cha kwanza. Tukaendelea kujuana. Tukasaidiana katika masomo. Kwa baada ya masomo. Sawa wakati mwingine tungeenda kufanya mashairi pamoja, tungeenda kufanya shughuli pale mbali mbali shuleni pamoja hata kuna wakati ambapo tuliwekwa wote viranja Mimi nilikua kiranja wa mabara ya sayansi na yeye alikuwa kiranja wa ofisi za walimu kuhakikisha kuwa ni safi na hivo ndio tulijuana tumekuwa marafiki karibu miaka saba na nane hivi na tunapokuwa pamoja sisi mara nyingi tunapenda kuhakikisha kuwa vitu vyetu viko sawa na pia tunapenda kupika sasa mara mingi huwa tukikutana huwa tunajaribu resipe tofauti tofauti Labda kama tumekutana kwangu, tunajaribia kwangu kitu napika resipe tofauti tofauti ama wakati mwingine tunaenda kwake tunajaribu Pia tunafanya mazoezi pamoja mara mingi Tunaenda kwenye maktaba maramingi Wakati mwingine tunaenda kwa hoteli mbali mbali kujaribu vyakula tofauti tofauti ili tunapokuwa pale nyumbani tuweze kuweza kupika Pia tulibahatika kupata nafasi za kazi katika kampuni moja na kwa hivo ikakua ni kama an added advantage Kwa hivo ikakuwa ni rahisi tunapatana muda mwingi. Lakini sasa kwa sababu ya vitu mbalimbali vilivyotokea Rafiki yangu aliweza kuenda katika kampuni nyingine aliweza kupata nafasi nzuri katika kampuni nyingine na mimi nikabaki kule ambako tulikuwa kwa mara ya kwanza na anapokuwa likizoni wakati mwingine huwa tunaenda pia likizoni pamoja mimi kitu kilichofanya niwe rafiki wa kweli ni ile hali ya kukuwa mimi ni mtu napenda kukuwa genuine Unajua ukikuwa mtu mwenye genuineness, inakuwa rahisi sana kukuwa rafiki mzuri kwa watu na pia wa kweli. Kukuwa rafiki mnafiki siyo vizuri, unafiki siyo mzuri, haisaidi kabisa. Unaeza poteza vingi kutokana na unafiki. Kwa hivo nilipoona urafiki wa kweli una mazuri yake. Sikatai kuna mabaya wakati mwingine mnaweza kosana, lakini ikiwa ni urafiki wa kweli, huwa unadumu sana. Rafiki yangu ni mtu ambaye anapenda kucheka, ni mtu mwenye furaha. Ako tu kama mimi, hatupendi ile hali ya kuisi ni kama tunataseka, yaani hatuna ile furaha. Tunapenda furaha sisi sote.

Nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Mambo zaidi yanaweza kutokea ni mawasiliano ni yani yanasaidia kivipi katika kampuni. Mawasiliano kama kipaumbele katika kazini hukuwa na niyagani au yanaweza kuimarishwa vipi. Mimi kulingana na mimi kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni hile hali ya kufanya mawasiliano yawe ni baadhi ya vitu vilivyo muhimu sana pale kazini ni mawasiliano yanawekwa kipa umbele kazini kwa sababu mawasiliano ni njia moja ambayo watu wanaweza zungumza kupitia mawasiliano pale kazini. Kwa sababu atuwezi jua kama kuna kazi maali fulani bila mawasiliano. Kwa hivyo mawasiliano ni baadhi ya kipa umbele pale kazini. Kitu kingine ni mawasiliano mazuri pale kazini yanaweza saidia sana kampuni au kazi iyeze kuimarika. Mawasiliano yalio sawa tuseme kutoka kwa mkubwa hadi kwa mdogo na kwa mdogo hadi kwa mkubwa wakati unaofaa Unapata message inafika mahali inapofaa kufika kwa muda unaofaa Kwa kama tuseme hivi kuna kulikuwa na shuguli ilifai iyendele na mkubwa hajawasiliana na wadogo wake kuhusu shuguli hiyo kwa wakati unaofaa Utapata shuguli hiyo labda ingeleta umuhimu sana pale kazini Lakini kwa sababu mawasiliano hayakupeanwa kwa muda unapata wanafanya last minute na ambayo last minute mara mingi unapata vitu ambavyo vimefanywa sio vya kupendeza. Labda kuna jinsi ambayo kuna ratiba ambayo ilifaa ifuatwe jinsi ya kufanya jambo hilo Lakini kwa sababu mawasiliano hayakupewa kipa umbele pale kazini Iyo shuguli ikafanywa nyuma nyuma kwa hivo wakachelewa na kazi haikukuwa nzuri kwa sababu ilibidi wame harakisha mawasiliano pia yanasaidia sana haswa kampuni inapokuwa na ile policy ya kusikiliza wafanyikazi wake masaa ya kufanya kuunda decisions. Kwa nasema hivi kumaanisha nini? Kwa mfano tuseme hivi kampuni iamuwe au kazini waamuwe kuingia kazi ni saa kumi na moja asubui. Na labda wateja wanaanza kuingia ofisini au katika mahala pa kazi kitu kama saa mbili kuambia wafanyikazi waingie kazi saa kumi na moja bila kuwaongelesha kupitia mawasiliano tofauti tofauti Italeta vurugu kwa nini Watashangaa kwa sababu mbona wakuje saa kumi na moja na wateja wanaanza kuingia kazini saa mbili Kwa sababu saa kumi na moja na saa mbili ni distance sana Kwa hivyo inakua ni kama kitu ambacho unakifanya Akiendani na yale maitajia wafanyi kazi Unapopea mawasiliano kipa umbele inasaidia sana na inahakikisha kuwa maendeleo ya kazi yanaendelea sawasawa kwa muda unaofaa.

Unafanya nini ili kujitunza? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni Je wewe ni mtu ambaye anapenda kujitunza Labda ni thidi ya ugonjwa, dhidi ya afya mbaya, dhidi ya migogoro kati ya watu Unaona ni umuhimu gani wa kujitunza Unaeza tuelezea kwa nini huwa unajitunza Kwanza mimi nahakikisha kuwa kuna hali tofauti tofauti ya kujitunza Kwanza ni afya Pili ni kuhakikisha ni magonjwa na tatu ni dhidi ya migogoro kwa watu Labda pale nyumbani au pale kazini Nafanya nini kuhakikisha kuwa afya yangu nimeitunza nahakikisha nakula kwa muda unaofaa Yaani sikosi kula wajua kuna magonjwa tofauti tofauti yanayotokana na ukosaji wa kula Kwa hivyo nahakikisha kuwa nimekula kwa wakati unaofaa na si eti kukula tu nahakikisha nakula vyakula ambavyo ni vizuri vilivyo na madini ya kutosha Wajua kuna vyakula kama vile vya haraka ambavyo mara mingi ukivila kwa muda havina madini sana kwa sababu vina mafuta mingi vina sukari mingi wakati mwingine kwa hivyo hivyo siyo vyakula ambavyo unafaa kuvila mara mingi Unafaa kula vyakula vya kiasili Seme kama ugali, kuna mboga za kienyeji Kuna nyama, kuna mayai, kuna maziwa Yaani unakula hivi vyakula ambavyo vina madini kwa wingi Ili mwili usikose madini fulani fulani yanayohitajika katika ukuaji wa afya bora Pia afya bora inatokana na pia kuhakikisha kuwa maji unayokunywa pia ni safi Kuna ugonjwa unaotokana na kunywa maji chafu kama kipindupindu Kuna magonjwa mengine kama bilhazia Kuna mengi sana yanayotokana na maji chafu kwa hivo tuchungane na maji ambayo tunakunywa Pia nahakikisha kuwa mwili wangu hauna kilo mingi kilo nyingi huu kwa wengine wanaona iko sawa kama wakona kilo mingi Lakini kwa mtu ambaye anaelewa uzuri wa afya nzuri wanajua kuwa kilo nyingi sana kwa mwili sio nzuri Kwa sababu utashtukia umepata ugonjwa wa kisukari, ugonja wa pressure kwa nini? Kilo mingi huharibu jinsi mwili unavyofa kukua wakati mwingine Kwa hivo unapata mwili hauendi jinsi unavyofa na kwa hivo umeenda katika opposite direction na jinsi ambavyo unafaa kufanya kazi kila siku Najilinda pia kuhakikishi kwa kufanya mazoezi, kuhakikisha kuwa pia na kula vyakula ambavyo vinafaa. Na jilinda kutokana na migogoro, migogoro si tu migogoro. Migogoro inezafanya ukakuwa mgonjwa wakati mwingine kwa sababu ya stress. Kwanini, kukosana na watu kila mara pale kazini, pale nyumbani, sio kitu kizuri. Kukosa watu ambao wanaweza kusaidia hapo mbeleni sio kitu kizuri Kwa hivo nahakikisha kuwa na avoid kitu chochote ambacho kinaezafanya nikue katika hali ya migogoro na watu Either ni kazini au nyumbani nafanya hivi kwa kufanya aje kama tulikuwa tunaongelea kitu na nione ni kama kitu hicho kitaleta shida Mimi huamua kunyamaza na nadekea Hata kama najua nilikuwa nasema kitu cha ukweli na wewe ulikua unasema kitu cha uongo. Nitaamua ah wacha ni ondokee kwa sababu staki kukua na shida ambazo siezi ziweza.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Mawazo zaidi yanayoyaweza tokana na haya ni. Unaweza kutueleza ni ujuzi gani ungependa kuupata. Unaweza tueleza ni kwanini unataka kupata ujuzi huu. Yani umuhimu wa ujuzi huo kwako wewe binafsi. Umewahi kujaribu kujifunza ujuzi huo hapo awali. Unaweza tuelezea kama ni mara yako ya kwanza au ushawahi jifunza ujuzi huo. Ungez penda kueleza jinsi utakavyo jifunza na unahisi ni wakati gani mzuri wa kuanza kujifunza ujuzi huo. Mimi ujuzi ninge penda kujifunza ni ujuzi wa kukua katika ile hali ya kujua teknolojia vizuri sana kutumia tarakilishi. Unajua ulimwengu huu wa sasa tarakilishi ziko kila mahali. Kwa hivo ukijifunza ujuzi wakujua kutumia tarakilishi na teknolojia yoyote ile ambayo inahitajika pale kwenye tarakilishi Unaweza kuwa na ile tunasema upper advantage wakati unapofanya kazi zako haswa sisi watu wakibiashara kuna teknolojia nyingi sana ambazo zinatumika pale kwenye tarakilishi zinazohusiana na mambo ya biashara Kwa hivo ukiwa na ile ule ujuzi wa kutumia tarakilishi jinsi inavyofaa unapata unakuwa baadhi ya wale ambao wana kipaumbele au upper advantage katika hali ya kiujuzi kinacho unaohusiana na biashara. Nimewahi jifunza kutumia tarakilishi hapo awali zile basic skills ambazo nikonazo hadi sasa na kutokana na ile kujifunza kwa sababu nilienda kufanya computer packages na nilipokuwa pia katika chuo kikuu nikasomea computer. Niliweza kujifunza hapo awali kwa muda wa miezi karibu minne na nikajifunza pia katika shule ya upili na chuo kikuu na ilikuwa experience nzuri sana na niliipenda na nikaona ikona ubora wake zaidi. Kwa sababu vitu vingi kwa sasa vinatumia teknolojia kwa hivyo inamaanisha unafaa kuwa na ule ujuzi wowote ule unaohusiana na teknolojia katika nafasi yoyote ile pale kazini na hivyo utakuwa na ile bahati au ile upper advantage labda unatafuta kazi unapata labda kuna kampuni ilikuwa inahitaji mtu ambaye ana ujuzi fulani fulani katika tarakilishi au katika biashara na wanatafta mtu kwa hivyo unapata umebahatika kutokana na ile ujuzi ambayo ulienda uka ongezea ningependa kujifunza wakati uliopita nilikuwa najifunza katika duka fulani na linalohusiana na mambo ya tarakilishi na alikuwa mwalimu mzuri sana na aliweza kunisaidia sana na nikaweza kujua mingi na ningependa kuendelea kusoma, ningeenda kule, nika some, kwa sababu ilikuwa ni kama course, ukimaliza unapewa certificate yako. Kwa hivo huko kulikuwa kuzuri na niliweza kuelewa vizuri sana na ningependa kuanza katika miezi zijazo, micha che niende kufanya ujuzi wangu katika kompyuta na vitu vya kiteknolojia. Umeweza kuimarika na kuwa bora zaidi kushinda hapo awali.

Nje, unapenda kusikiliza radio? Mambo zaidi yanayaweza kutokana na haya ni. Nje, we ni mtu ambaye anapenda radio. Unaredio kwako? Ninini umuhimu wa radio? Na ni kwanini unapenda kusikiza radio? Ndiyo, miinapenda kusikiza redio. Kwa nini? Unajua redio, kwanza redio ni kifa cha mawasiliano na redio usaidia katika njia mbali mbali. Mimi husikiza redio mara kwa mara kwa sababu ya zile auduma ambayo huwa inatoa. Kwanza radio utoa matangazo Unaweza kujua maendeleo au matukio ya nayotokea pale katika nchi bila kuenda kutizama Kwa sababu radio ni huwa inaskizu watu Hautizami radio Kwa hivyo inakua raisi Unaweza skiza matangazo Unapokuwa ukifanya shuguli zingine zile na pia radio utumika kama bathi ya njia ya kusikiza mziki. Unapata kwanzia saa fulani hadi saa fulani kuna mziki ambayo inachezo katika stasheni fulani ya radio. Kwa hivo inakua ni kama jinsi njia moja ya kusikiza mziki kwa sababu labdo lukuna sikiza matangazo matangazo ya kaisha. Alafu mziki ukaanza. Unapawanza inakua ni kama njia ya kujiburudisha, njia ya kustareesha kwa sababu haukua unatarajia, unaweza skiza mziki huo mahali pengine labda. Pia radio ni njiya moja ya kuakikisha kuwa vitu Yani ni raisi sana kulingana na tv radio niliweza kuinunuwa kwa sababu Beyiake ya ikuwa juu Kwa hivyo nikaona badala ya kuboeka katika nyumba hii Mwacha nikanunuwe radio ili iweze kunisaidia wakati ninapokuwa nimeboeka na kwa usema kweli imekuwe kinisaidia sana, ata wakati mungine naeza tuwe kangoma au mziki na niende nikapumzike kulala. Kwa nini? Kwa sababu nimezoea hiyo hali ya kusikiza mziki ninapoenda kulala. Kwa hivo inakua raisi kwa angu kuenda kulala mziki ukiimba. Na pia radio ni kitu ambacho kinapatikana kwa uraisi. Kwa nini? Kuna familia zile ziko kwenye mashinani. Waezi pata ile televisheni. Kwa hivo kwa uraisi yani ata inakua ni kama garama kununua. Na ukiangalia upande wa radio unapata inakua raisi sana kununua radio kwa sababu kuna radio za bei tofauti tofauti na bei zake azikuwangi gali sana kulingana na televisheni. Kwa sababu televisheni wakati mgini uneza ambiwa maelfu na lambda radio ambiwe tu ni elfu moja. Kwa hivyo hicho kilicho fanya nikapenda kusikiza radio. Pia kuna zile stesheni ambazo kuna masa ya kuchekesha au kuangelea mada ambazo sinasaidia maisha ya binadamu na unaposikiza mada hizo na kufuatilia unapata umeweza kujifunza mambo mengi sana kutokana na radio hiyo.

Programu gani ya simu hutumia kila siku? Aaah Kwanza, aaaaah mambo zaidi yanayoweza tokea na kutokana na haya ni aaah simu yako ina programu zipi ambazo wewe hutumia mara kwa mara au kila siku. Kwanini unatumia programu hiyo kila siku? Aaah mimi programu, nina programu kadhaa ambazo natumia kila siku aaaah. Maramingi aaah natumia kwa simu pekee yake mara mingi natumia aaah whatsapp, aah natumia ile truecaller na natumia tiktok maramingi aaah Kwa sababu kwanza, whatsapp natumia mara mingi kwa sababu ya mawasiliano Kuna wakati mwingine unapata aaah kuna mawasiliano yanafaa kupeanwa aah Labda ni ya kikazi aaah Sasa inafaa tuna mara mingi mawasiliano ya kikazi Tumetenga aaah group kwa whatsapp ambayo tu huwa tunatumia aaah kupasha ku ku kuelezea ni nini kinachoendelea kazini aaah u na pia natumia whatsapp kwa mawasiliano kati yangu na familia. Kwa sababu mara mingi aaah wanafamilia huwa tunatumiana aaah messages pale whatsapp kwa sababu pia ni rahisi bora uko na uko online message itaenda tu na bora uko online message itafika Itaingia kwa simu yako. Sasa aaah kutokana na huo uwepesi wa programu hiyo ika kuwa rahisi kutu kuitumia aah Pia aaaah TikTok maramingi natumia aah kwa sababu ya labda nimeboeka, nataka kupitia pitia picha aaah, kujifunza vitu tofauti tofauti kwa sababu mara mingi vitu ambavyo mi hujifunza vina vyavyo husiana na ujusi wangu mimi hutoa kule tiktok maramingi kwa sababu aaah unapata aaah kuna mtu anaongelea kitu fulani na labda kitu hicho ndicho unachotaka kukifanya Unakuwa na ile motisha ya aaah! Wacha basi nifuatilie nione aaah Atasema aje aaah,,,, au ni vipi ambavyo naweza mpata ili niweze kujifunza zaidi na zaidi kuli kuhusu kuhusu kitu hicho na kwa hivo aaaah kutokana na TikTok aaah huwa najikuta YouTube kwanini YouTube siezi enda tu huko direct bila bila i ile nini ya nimetoka wapi. Maramingi natoa information kule TikTok alafu naenda YouTube kutafuta hao watu. Ndiposa niweze kupata huo usaidizi kwa sababu aah bila ti bila TikTok maramingi huwa nashindwa kwenda direct YouTube kutafuta watu kwa sababu sijui natafuta watu wanini. Kwa hivo kutokana na tiktok napata watu ambao wanaeza nisaidia kwa kile kitu ambacho nataka aaah kule youtube na naona video zao zote ili niweze kuelewa kile kinachofaa kufanywa aaaah Alafu pia aaaaah natumia kuna hii programu ambayo ni ni ni ya AI inasaidia sana kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo binadamu haezi kujibu kwa hivo huwa natumia programu hiyo ku kufanya aaah inaitwa chat GPT huwa natumia programu hiyo kufanya aah shughuli zangu na kuhakikisha kuwa nimefanya research kuhusiana na vitu tofauti tofauti kupitia programu hiyo.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Kwanza, mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni, mfumo wa usalama wa vidole ni nini? Je, we ni mtu ambaye unatumia mfumo huo? Kwanini unatumia mfumo huo? Au ni nini kilifanya uanze kutumia mfumo huo? Ni nini umuhimu wa Mfumo huo? Kwanza mfumo wa usalama wa vidole kwa kizungu nadhani ni fingerprint mfumo huu ni baadhi ya jinsi ambavyo mtu anaweza jilinda kutokana na wizi wa data fulani kwa simu au kwa kifaa chochote kile ambacho anatumia kwa kuweka vitu vyake vya kibinafsi au vya kazi Kwa hivo utapata yani mfumo wa usalama wa vidole husaidia sana kwa sababu unajua mtu anaweza tumia data yako anapoipata kimakosa. Kwa mfano tuseme alikuwa anatafuta jinsi ya kuingia katika app yako ya kazi, au website ya kazi ili aweze kufanya vitu ambavyo sio vizuri kwa kampuni au kwa kazi. Halafu anaweza tumia details zako wewe mwenye hauna makosa na akaenda na ikaonyesha ni wewe uliofanya kazi hiyo ambayo ni mbaya kwa hivo kupitia mfumo wa usalama wa vidole unapata kama umesha funga kazi tarakilishi yako au nini yako simu yako unapata inakua ngumu mtu mwingine kuingia na kupata data yako kama haujapeana ruhusa hii ni moja wapo ya zile baadhi ya njia za kupunguza ukora na wizi. Kwa sababu mtu mara nyingine wanaweza pata tuseme kama ulikuwa kwa kampuni yenu unatumia milango kila kitu unaingia tu hahitaji kitu chochote, unajua hapo wizi utakua juu. Kwa sababu hakuna kamera za kuangalia wezi, hakuna kitu chochote cha kuhakikisha kuwa mtu anayeingia ni wa hapo tu. Kwa hivyo kupitia njia ya tofautitofauti za kuhakikisha usalama zinapoekwa katika matumizi unapata vitu kama hivyo vinapungua. Ni sawa tu na mfumo wa usalama wa vidole. Ukieka mfumo wa usalama wa vidole inakuwa raisi. Kama siyo wewe kufungua hiyo simu, kama siyo wewe kufungua data hiyo. Hakuna mtu mwingine anayeweza. Kufungua labda aifungue kwa njia nyingine. Ambayo labda umempa ama Yeye ni mkora zaidi, na ndiposa akapata data hiyo. Kwa hivyo mfumo wa usalama wa vidole imeleta uzuri mwingi sana na imeweza kusaidia watu wengi sana Sio kama pale kitambo ambapo watu walikuwa wananyanyaswa kupitia ukora wa watu wanaojua teknolojia.

Kazi gani unayoitamini zaidi? Mambo zaidi yanayoweza tokana na haya ni kwanza ni kazi gani ambayo unahitia tamani zaidi. Na ni kwanini unawakelea tamani sana kazi hiyo? Uneza tuelezea kazi hiyo inausiana na nini? Na ni kwanini umeitaminia? Mimi kazi yambayo nimeitaminia zaidi ni kazi ninayoifanya. Mimi ni mwanabiyashara aliefanya finance and banking nilipokuwa mwanafunzi. Kwa hivo nilitamini kosi hii kwa sababu ni kosi ambayo haiko limited kwa uwanja mmoja Yani nina ule uwezo wakufanya katika nyanja tofauti tofauti za kazi na pia kosi hii ingawa watu wanasema ho watu ni wengi kwenye soko siju nini Yani nikosi ambayo ukipata pakufanya kazi Uo unakula vizuri na unakukula vizuri namanisha nini? Malipo yake ni mazuri sana Haswa kama umepata nafasi ambayo inahusiana na kazi yako Kwa mfano mimi naweza fanya katika banki Naweza fanya pale katika kampuni Naeza fanya katika hospitali yani kuna mahali pengi sana ambapo naeza fanya kazi hina nikahitimu vizuri Sina ule mpaka wa kusema hapa ndipo unafaa kufanya Ufai kufanya hapa, hakuna Sio raisi upate ule mpaka uliopo kama zile kazi zingine, kama uwalimu wengi wao unapata tu kama ni uwalimu wa isabati, ni uwalimu wa isabati Labda arudi shuleni hakaongeze masomo ndiposa hakuwe mwalimu wa wachuo kiku au college au yani haweze kuhongezea masomo ndiposa haweze kufunza nyanja za juu. Lakini kwangu mimi naweza fanya katika nyanja yoyote ile na hii tu degree ambayo nikonayo. Natamini kosi ya finance and banking pia kwa sababu, nilivyo sema hapo awali, malipo yake ni mazuri, ukipata kazi nzuri au kampuni nzuri inayojali masilai ya watu wake. Pia nilianza kosi hii kwa sababu niliona pale nyumbani Hakuna mtu alie kuwa amewai fanya kosi hii Kwa hivyo nikaona ni kosi ya maana sana kwa angu Kwa sababu ni mimi nilikuwa kwanza kujaribu Kwa hivyo nikaipenda na nika tia bidii ili niakikishe kuwa ni mepasi ndiposa niweze kutafuta kazi ya kufanya inayoendana na kosi hii na kwa bahati nzuri nilipata na kazi inaendelea vizuri Siyezi sema nateseka kwa sababu nilipata kufanya kazi katika ofisi nzuri na pia wafanyi kazi wenzangu tulio nao kwenye timu hii ni wazuri na ni watu ambao wanapenda kusaidiana Yani akuna hile ya uyu atafanya vizuri kunishinda siezi muangalia siezi msaidia apana imekua ni kosi mzuri sana na imeweza kunipatia wafanyikazi wenzangu kama familia mpya pale kazini.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Kwanza mambo zaidi yanaweza tokana na haya ni Je, wewe ni mtu ambaye anapatwa na wasiwasi mara kwa mara Unapopatikana katika nafasi hiyo huwa unafanya nini? Unaeza tuelezea vitu ambavyo wewe hufanya unapokuwa na wasiwasi ili kuituliza ni labda unaeza sema ni yani unatupa tu baadhi ya mambo ambayo wewe hushugulikia unapokuwa na wasiwasi na maramingi ni nini husababisha wasiwasi Unaeza tuambia pia ni nini hicho ambacho umeona ni kitu ambacho maramingi ndicho husababisha wewe kuwa na wasiwasi hiyo Kwanza mimi maramingi napo kuwa na wasiwasi Labda ni ya kikazi au ya kimaisha au ya kifamilia kitu cha kwanza napenda kwenda mahali ambapo ni patulivu niende mahali pametulia Hakuna kelele, hakuna watu na hakuna radio zinazopiga kelele Yani nitulie tu mahali ni nyamaze na nilale na nitazame juhu mawinguni au kama ni kwa kitanda nitizame juu na nitulie tu sifikiri nimetulia tu natizama Wakati mwingine nikiwa na wasiwasi na naogopa sana Unapata naeza hata toka niende nikakaye kwa rafiki yangu nitulie na huko hadi Wakati napoona wasiwasi hiyo imeanza kupungua Ndiposa na rudi kwangu Wakati mwingine pia napokuwa na wasiwasi sana Uwa naenda nafanya zoezi nafanya zoezi kwa upole tu, polepole tu, hakuna kelele, hakuna radio za kelele nafanya zoezi, baada ya kumaliza naenda napata, yani maramingi nataka kufanya nikiwa na wasiwasi, uwa nataka kufanya kitu ambacho kitanichokesha ili nieze kulala, haraka na baada ya zoezi unapata nataka kulala au nataka kupumzika Kwa hivo najitayarisha naoga naingia kitandani Ili niweze haraka na baada ya zoezi unapata nataka kulala au nataka kupumzika Kwa hivo najitarisha naoga na ingia kitandani Ili niweze kutuliza baada ya zoezi na hivo ndivo nafanya au na jaribu Maranyingi wasiwasi zangu ni utokana na kazi Kwa mfano unapata kuna shuguli ambazo zilifaa kufanyika pale kazini na hazijafanyika kwa wakati unaofaa na ni mimi ndiye nilikuwa na nafaa kuhakikisha kwa shuguli hizo zimefanyika kwa wakati unaofaa ili kusiwe na ile haraka ya dakika ya mwisho kuka kuwa na kazi mbaya. Sasa unapata labda mmeambiwa shuguli hiyo kama masaa yamesha pita inakuwa ni ngumu sana kwangu kwa sababu sikuwa nimeambiwa mapema Unajua mawasiliano ni kitu cha muhimu sana katika kazi na unapata wakati mwingine labda mkubwa amesahau kuna majukumu ambayo alifaa kukupea wadogo wake Kwa hivo kitu kama hicho kikifanyika unapata inakuwa sasa ni wasiwasi kwako wewe ambaye ulifaa kusimamia shuguli hiyo kwa sababu siku kama imefika na a na matokeo. Wakati mwingine unapata ni wasiwasi ya kifamilia labda dada amefukuzwa karo au kaka amefukuzwa karo au ni kuhusu chakule cha wadogo pale nyumbani Haiko rahisi inabidi tu au unapata ni wasiwasi tu ya kikawaida tu.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Kwanza mambo zaidi ya nayayo weza tokana na haya ni kwa ukaribu upi wewe huenda hospitali. Ni lini mwisho ulipoenda hospitali na ni nini ilikuwa shida. Unaweza tuelezea ni ugonjwa upi ulikuwa unaugua ambao ulifanya ukaenda hospitali. Mimi nilipo kuwa mdogo nilikuwa naenda hospitali mara mingi sana Ningeenda karibu kila mwezi ama kila yani katika miezi miwili ningeenda karibu mara moja Yani katika miezi miwili mara moja na nikienda nilikuwa nalala huko Kwasababu singeweza kurudi nyumbani juu sija hisi vizuri Lakini nilipo endelea kukua kukua hiyo hali ya kushinda kwenda hospitali haikuwa tena. Mara nyingi nilikuwa naenda juu ya magonjwa tofauti tofauti kama malaria. Malaria ndio ilikuwa ugonjwa ambao nilikuwa na upata kwa urahisi mara mingi. Na nilikuwa naenda natibiwa tena wakati mwingine ni ninaporudi Pia tena inakua ni hivo Lakini nilipoendelea kukua mkubwa Hali hiyo ikapungua kiasi mambo yakabadilika na sikuizi ni ngumu sana upate nimekua mgonjwa Nikiwa mgonjwa unapata ni labda homa, juu ya vumbi au baridi ama yani ni kitu ambacho sio lazima niende hospitalini ili nikaweze kupata huduma wa daktari Kwa hivyo siku hizi kama mwaka uliopita sikuendo hospitali hata kidogo mwaka huu pia naomba pia nisiende hospitali hata kidogo Kwa sababu ni kitu ambacho nimeanza kukisahau kwasababu imekua ni yani ni kwa neema ya Mungu tu nimeweza kukua sawa kwa sababu kitambo sikuwa na uwezo wa hata kukaa mwezi bila kuwa na dawa ikafika mahali hadi mwili ukaogopa ikakua yani nikihisi dawa ni kutapika tu ilikuwa ngumu sana maisha yangu ya likuwa magumu wakati huo kwanza na lakini kwa sababu niliweza kupata usaidizi unaofaa, niliweza kusaidika na nikaweza kuendelea vizuri na sasa niko hapa miaka karibu kumi na tano baadae na niko sawa, sinat tashwishi. Ndiyo kuna mambo mengine lakini niko sawa afadhali kulingana na hapo awali ambapo mara mingi nilikuwa nashinda hospitali hata siendi shule mara mingi na inakua ngumu sana masaa ya mtihani unashanga utaandika nini. Kwa sababu haukuwepo waliposoma na uliporudi ikakua ngumu kwa hivo hauna ule uwezo wakujua nitafanya nini sitafanya nini. Kwa sababu haukuwepo darasani walipofunzwa kwa hivo inakua ngumu sana kwako kupitia kwa madakika za mwisho mwisho. Na hivo ndio nilikuwa nafanya nilikuwa naenda ninapofika nahakikisha kuwa nimetafuta mtu anayeweza nielezea vizuri kile walichofanya pale shulieni nilipokuwa mgonjwa lakini kwa sasa sijakanyanga hospitalini kwa miaka kadhaa na nashukuru Mungu.